Ndiyo mimi nawafamu vizuri sana majirani wangu ni watu wapole ambao wana upendo watu ambao ukiishi ina wao mnaweza saidiana kwa maisha ni watu ambao majirani ni watu ambao wanaweza kusaidia wakati una tatizo lolote wakakuepusha na tatizo hilo kwa utaratibu.

Kuendelea kuwa bora katika kazi yangu na na pia katika matukio ambayo nimesomea kitu cha maana sana unaendelea kuwa bora katika matukio unayoyafanya na kusoma pia unaendelea kuwa bora kwa kusoma na kujifunza.

Umoja na uelewano mkielewana kazini mazingira yanakuwa vizuri sana kusilizana bosi anapowasikiza. Na kuwaacha muwe mnafanya mambo kwa utaratibu bila ya kelele na pingamizi pia mandhari ya pale kazini yatakuwa mazuri sana.

Napenda filamu ya the day of the jako ya uingereza sababu inanivutia sana kutazama ni filamu ambayo ni action alafu ni mzuri sana unavyo itazama na naipa ten kumi kwa kumi sababu ni bora zaidi kulingana na utizamaji wangu wa filamu.

Napenda kujaribu mchezo wa baisikeli ni mchezo ambao unapata unavutia sana kuendesha baisikeli. Baiskeli kwa mlima unapata watu huwa ni wengi sana wanafuatilia wa matukio mimi hupenda sana mchezo wa baisikeli.

Baiskeli ya kuendesha baiskeli, mimi hupenda kuendesha baiskeli, nishai pewa baiskeli kama zawadi kitu ambacho, naonanga ni muhimu sana kwa maisha yangu sababu, mimi hupenda sana kuendesha baiskeli, kitu cha maana ambacho nishai pata kwa maisha yangu.

Mimi hupenda sana kusoma, kusoma mimi naona ni hali ya muhimu sana, mimi huona afadhali kusoma kuliko kuandika, kusoma kunanipea haraka ya matukio, badala ya kusoma ambacho, badala ya kuandika ambacho lazima kila kitu uandike chini, kusoma ni haraka na kuna, kunaepusha muda mwingi kupotea.